Kwa kawaida, hulala, kwa kawaida hulala, sikuchelewa sana usiku Mara nyingi kati ya saa nne hadi saa tano Hii ni kwa sababu napenda kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata Hata hivyo, wikendi au siku ambazo sina majukumu mengi Wakati mwingine hukaa hadi saa sita, au saba usiku nikifanya mambo kama kuangalia filamu, au kutumia simu.

Kiasi fulani kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mpangilio na kutatua matatizo kwa mantiki. Ingawa wakati mwingine inaweza kuwa changamoto. Napenda namna inavyonilazimisha kutumia akili na kutafuta suluhisho sahihi Pia hesabu ni muhimu sana katika maisha ya kila siku Jambo linalonifanya nione thamani yake zaidi.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panapokuwa na mawasiliano, mazuri na heshima kati ya wafanya kazi. Watu wanapo shirikiana, kusaidiana na kuthaminiana, kazi hufanyika kwa urahisi zaidi. Pia uongozi mzuri unaosikiliza mawazo ya wafanyi kazi na kuwapa motisha, uchangia sana mazingira chanya ya kazi. Zaidi ya hayo, mazingira salama, yenye usafi na yenye mpangilio mizuri husaidia wafanya kazi kujisikia huru na kufanya kazi kwaufanisi. Kwa ujumla, ushirikiano, heshima na mazingira yanayo, yanayo jali ustawi wa mfanya kazi ndiyo hufanya sehemu ya kazi kuwa nzuri.